Ndiyo, ninapendelea kupanda milima kwa sababu ukiwa kwenye milima unaweza kuangalia mandhari yalio chini ya milima na pia ukiwa kwenye milima unaweza kupata kufanya zoezi, unasaidia viungo vya mwili kama mifupa, unaweza kupata nguvu na pia ukiwa juu ya milima unapata kuangalia viumbe vilivyo huko chini ya milima pia unaweza kuangalia wanyama walio kwenye msitu.